Katika uzoefu wakazi, uzuefu gani wakazi ume kufundisha zaidi, ni uzoefu kujituma, uzoeifu kujitolia, na pindi mtua anapo penda kazi yake, mtua napa penda kujituma, na hili kazi na yahusisha ujuzi, ambao mtua hujitolea sana, ndani kujituma.

Sifa mzuri kwa kiongozi mzuri ni utulivu na usikivu. Kiongozi ambaye ni msikivu, ambaye anasikiza watu wake, anasikiliza maoni na shida ya watu wake. Kiongozi msikivu ni kiongozi ambaye ana sifa nzuri sana. Kiongozi wa kupendeka.

Rangi ni nanayeipenda ni rangi nyeupe ni rangi inayoshiria amani na ni rangi ambayo sana sana inapatikana kwa bendera yetu ya taifa ya Kenya na huwa inashiria amani kwa hivyo naipenda rangi hii rangi nye lupe sana ni rangi ambayo na nikumbusha amani na kunikumbusha watu kutulia kwa amani na kuhishi kwa pomoja.

Habari mimi huipata kwa njia nyingi, na pata kwa mtandao, nina ipata kwa kusikiliza, nina ipata kwa kutazama televisheni, nina ipata kusikiliza kwenye redio. Habari mimi hupata kwa njia nyingi na nikama hizo zenye nimezitaja hapo.

Ah, simu yangu ninacho kitumia zaidi ni mtandaoni. Ah, ninaitumia simu yangu sana sana kwa mtandao, kuchambua, kuangalia, ni nini kinachoendelea, ni nini kinachojiri kila mahali, na mara mingi mimi hushinda mtandao. Sana sana mtandao wa YouTube.

Mahusiano na wafanyi kazi wengine na husiana nao kwa kuhakikisha kwamba niko nao karibu, kuhakikisha kwamba tunaongea ukweli na kukikisha kwamba tunashirikiana kwa mambo mengi kwa kusaidiana kwa kila kitu tunachokifanya ili ku ku kuhakikisha kwamba tuvunje ule ushirikiano tulio nao na wafanya kazi.

Mara nyingi wikendi mimi upenda kujumuika pamoja na familia Tunakaa tunajihusisha katika michezo Mara mingi tunapenda kucheza mipira Mara mingi wikendi huwa ni mwenda kukaa na familia kukaa na familia yako kujuana zaidi na kushirikisha katika mambo ambaye yansofurahisha mara mingi huwa ni mipira.

Mradi wakazi unatagemea na mawazo ya mtu Mendo msingi kwa tika kazi ya njiw ambayo anataka kwaifanya na kuanza mradi mpya wakazi unahitaji pia pesa unahitaji pia sehemu na unahitaji pia mendo msingi ya kuanza mradi mpya wakazi hio ndiyo kinacho hiitajika.

Asubuhi mara nyingi, kinachoamsha watu ni kiamisha kinyo na tunamuka kama tunakunywa chai kwa kile ambacho mtu ata amua kuchukua nacho na kwa mara nyingi huwa ni chai na mahamri chai, kwa mkate chai, kwa mandazi au kila ambacho mtu mwenye binafsi angependa ila kwa mara nyingi huwa ni chai, kwa mahamri.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi ya kupigia picha na kupigia picha ni ujuzi muhimu sana ambao ni ujuzi ambao unaweza kusaidia katika sherehe katika tamasha nyingi ujuzi ya kupigia picha huwa ni muhimu na wasaidia watu kueka kumbu kumbu zao kwa hivyo ni ujuzi ambao mtu akijifunza unaweza kuwa ni ujuzi mzuri sana Ndiyo sijawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu, lakini ningependelea kujifunza na ninahisi kuwa wakati mzuri ya kuanza ni sasa, hakuna wakati mwingine mzuri ni sasa hivi na ninaeza nikaanza, na nikajaribu ku kuipanua nione kama ujuzi huu utakuwa ni sahihi.

Kwa kawaida mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi huamka mapema usubuhi wa saa tisa au saa kumi. Nami huamka mara mingi kusoma, kuangalia mambo yangu na kupanga jinsi siku itakavyokuwa. Kwa kawaida mimi ni mtu wa kumka mapema. Kupanga siku yangu mapema na kujua siku yangu itakuwa ni vipi.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uhusianoana mwema. Pamoja na mazingira yenyewe ambayo mtu anafanya kazini ni utulivu pia. Mazingira ya kazi yanapokuwa na utulivu na wapa watu hamu ya kufanya kazi vizuri na wapa watu hamu ya kufanya kazi kwa bidii na uhusiano unapokuwa mzuri pia watu anajituma kazini na haya ni badhi ya mambo yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Kusoma maoni mtandaoni, ni jambo ambalo linawa furaisha watu wengi sana Mimi nikiawa mmoja wao kusoma maoni mtandaoni, kulingana na ile posti picha ambaye imewekwa ni mambo ambayo yanafurahisha sana yanafanya mtu kujua ni lipi mawazo ya wengine kuhusiana na kilicho posti pale.